Mji wangu wa kuzaliwa ulikuwa mdogo lakini wenye uhai mkubwa. Kulikuwa na soko la kila jumamosi ambapo watu kutoka vijiji vya karibu walikusanyika. Wakibeba mazao yao na hadithi mpya za wiki. Usiku, watoto walicheza barabarani chini ya taa chache za barabarani, na wazee walikaa wakisimulia visa vya zamani vilivyohusiana na mashujaa wa eneo hilo.

Ndiyo, historia ni somo lenye mvuto mkubwa kwa sababu utufundisha kuhusu asili ya jamii na mabadiliko ya dunia. Kupitia historia, tunaelewa makosa na mafanikio ya zamani ili kuboresha maisha ya sasa. Pia, hutupa hadithi za mashujaa na matukio ya nayotia moyo kwa vizazi vijavyo.

Najenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kwa kuonyesha heshima na kusikiliza mawazo yao. Pia napenda kushirikiana katika kazi na kusaidiana ili kufanikisha malengo ya timu. Zaidi ya hayo kuonyesha shukrani na kutambua juhudi za wengine husaidia kuimarisha mashikamano wa uaminifu.

Ndiyo, kucheza na watoto ni jambo la kufurahisha kwa sababu huleta furaha na uchangamfu. Shughuli kama michezo ya mpira au michezo ya kufikirika, huimarisha ubunifu na mshikamano. Pia, husaidia kujenga uhusiano, wa karibu na kuwafundisha maadili kwa njia ya burudani.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi na zenye kustarehesha. Mara nyingi huchagua mavazi ya kawaida kama fulana na suruali ili kurahisisha shughuli za kila siku. Pia napenda nguo safi na zenye rangi tulivu zinazotoa hisia ya utulivu.

Napenda shirika langu kwa sababu lina dhamini ubunifu na maarifa. Pia linajali kusaidia watu kwa njia ya kirafiki na yenye msaada zaidi ya hayo, linatoa nafasi ya kujifunza na kushirikiana kila siku.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu ni njia ya ubunifu na ya kufurahia chakula. Kupika hutoa nafasi ya kujaribu ladha mpya na kuchanganya viungo tofauti. Pia, huleta furaha na kushirikiana chakula na wengine.